Unafanyaje kazi na timu ya mbali kufanya kazi na timu ya mbali, kitu cha kwanza unachohitaji ni muwe na mawasiliano mema halafu muweze kuwa na mpangilio kwa hivyo, mnafaa mpange kwa kalenda wakati mtakutana masaa mtakutana, halafu kitu cha pili mzungumze katika teknolojia yaani mtumie vitu kama zoom ambazo zinaweza kusaidia kuongea na watu wengi halafu jambo lingine ni mawasiliano inahitaji watu wazungumze ili waweze kujua jinsi watavyofanya kazi kwa umoja.